Uzoefu ambao nina uona ukiwa wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni uzoefu wakulala mchana. Wakati ambapo nilikuwa katika chuo kikuu, nilijikuta nikiwa na uzoefu wa kulala mchana haswa masaa ya saa saba. Na kuona ninauona huo ukiwa ni uzoefu wa ajabu sana, kwa maana ulinifanya nikapoteza mwelekeo wa mambo kadha wa kadha ambayo nigeweza kuyafanya muda huo.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuwakisha kwamba nimetengeneza mazingira mazuri ya kuzungumza. Wakati ambapo wanakuja ninawasikiliza, wanazungumza, ninawapatia maelekezo na maelezo mazuri ambawo yatawasaidia wakaweze kuelewa pitha zangu na pia bada ya hapo ninawapatia pia nafasi ya kuuliza swali. Ili nikaweze kuwaeleza zaidi na kuwaelekeza zaidi. Bada ya hapo nina kuwa na nafasi pia kuketi na wao ili nikaweze kupata jinsi ambavio wanahisi kuhusu biashara. Au bidhaa zangu ambazo nimewauzia.

Mimi hukaa hadi masaa ya usiku sana kwa sababu huwa ninafanya kazi zangu usiku. Kwa hivyo ninaweza nikakaa hadi saa nane ya usiku haswa wakati ambapo niko na kazi nyingi za kufanya. Lakini wakati wa wikendi huwa ninahakikisha kwamba ninalala mapema kwa maana ni wakati wangu wa kupumzika kwa hivyo wikendi mimi sikai sana hadi usiku sana.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Israel. Ningependa kutembelea nchi ya Israel kwa maana ina historia nzuri ya kibiblia na historia ya Yesu Kristo. Ningependa sana kuitembelea hiyo nchi ili nikaweze kuona majengo kadhaa ambayo ni ya kihistoria. Na nikaweze pia kuona mahali kadhaa ambako ni kwa historia.

Mimi huweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuhakikisha kwamba nimeketi pamoja na wafanyikazi ambao tunafanya kazi pamoja tukaweza kuzungumza. Na pia tukapangana jinsi ambavyo tunapaswa kufikia hayo malengo. Kisha nina angalia mambo ambayo tulieza kuyafikia malengo ambayo hatukueza kuyafikia, tunayaweka yakiwa kipao mbele. Ili tukaweze kuanza nayo na pia tunaweza kutatua shida ambazo tulikumbana nazo katika kufikia malengo hayo.

Mi hupenda sana kupanda milima. Kukwea milima inanipatia nafasi ya kufanya mazoezi na pia kufikia mambo ambayo singeweza kuyafikia. Napenda sana kupanda milima haswa nikiwa na marafiki kwa maana inanisaidia kuwa na nafasi ya kutembea na kujionea mambo ambayo ni ya kushangaza na pia kuona mambo ambayo Mungu ameweza kuyafanya.

Mimi hupenda aina tofauti, tofauti za keki, lakini sana sana huwa napenda keki ilio na flava ya vanilla. Huwa napenda keki ilio na flava ya vanilla na keki ambayo haina krimu nyingi, keki ambayo haina sukari nyingi. Ikiwa na flava ya vanilla lakini isiyokuwa na sukari mingi, hiyo ndio aina ya keki ambayo ninaipenda sana.

Likizo yangu ya ndoto ni mahali ambapo ningependa kuenda. Mahali ambapo ni nchi ya Israel. Mimi ningependa sana kutembelea taifa la Israel kwa maana liko na historia nyingi ya kibiblia na iko na historia nyingi ambayo itanisaidia kuelewa maisha ya Yesu Kristo. Mimi kama mkristo nchi hii huwa ninatamani sana kuitembelea na hiyo ndo likizo yangu ya ndoto.

Kipindi cha televisheni ambacho mimi hukipenda sana ni kipindi kinaitwa zilizopendwa. Kipindi hicho ninakipenda sana kwa maana kinanipatia na nafasi ya kusikiliza nyimbo ambazo ni za jadi. Inanipea nafasi pia ya kuweza kusikiliza watangazaja ambao ni wa kitambo. Na inayonipatia nafasi ya kuelewa historia na pia inanipatia nafasi ya kuunganika pamoja na historia ili nikaweze kuelewa zaidi na kujiburudisha zaidi.

Kinachonifanya nicheke mara nyingi mimi ni wakati ninakuwa na nafasi na watoto. Wakati ambapo ninacheza na watoto, ninapata fursa ya kucheka sana. Kwa maana ninajifunza mengi kutoka kwao, kitu cha kwanza ikiwa ni jinsi ambavyo wanaweza kuwa wazi na kuongea maneno yao kwa uwasi. Hiyo inanisaidia sana na hayo mambo ya kucheza na watoto ndiyo mara nyingi huwa inanifanya, ninajipata, nimecheka.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya saa. Huwa ninaiona hii zawadi ikiwa nzuri sana kwangu. Kwa maana inanisaidia sana kufanya mambo mengi, kuangalia wakati, kuangalia hali ya hewa. Na pia kufanya mambo mengi ambayo yananisaidia sana wakati ambapo siko na uwezo wa kukaa na simu. Imenisaidia sana pia kupunguza wakati ambapo. Ninaweza nikakaa pamoja na simu yangu. Na hiyo pia inanisaidia nisije nikakuwa na wakati mrefu sana wa kukaa kwenye simu.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, huwa ninakiona kikiwa kikubwa ambacho kinanitosha. Kuta zangu zina rangi nyeupe, ninapenda sana hiyo rangi nyeupe. Kitanda changu kinaniridhisha kwa maana ni kikubwa na pia si kigumu. Ninapotazama kwenye dirisha kutoka kwa chumba changu cha kulala ninaona majumba mengine nje na pia ninaweza nikaona miti. Siko karibu na barabara na kwa hivyo siwezi nikaona barabara. Napenda sana kuhusu chumba hiki kwa maana kina nafasi kubwa na pia kina utulivu, hakina joto sana na pia hakina baridi sana.

Mimi sana huwa ninapenda mwanga wa kati huwa sipendi sana mwanga mukali kwa maana mwanga wa kati utanipatia nafasi ya kufanya mambo katika nyumba na pia hata katika nje ya nyumba. Mwanga mkali huwa unanifanya nikae tu kwa nyumba nisiweze kufanya mambo mengine ambayo ningependa kuyafanya huko nje. Kwa hivyo ninapenda sana mwanga wa kati kwa maana unanipatia fursa ya kufanya kazi kwenye nyumba yangu na pia hata nikiwa inje ya nyumba yangu.

Singependa sana kurudi ujana kwa maana mimi nilisha pita katika ujana, na kwa hiyo nikependa tu kuendelea na kukua na kuendelea kufanya mambo ambayo ninafanya katika umri wangu na katika rika yangu. Ningependa sana, nilikuwa ninafurahia sana mambo ya ujanani, lakini kwa sababu niliweza kuyafanya na nikapita. Sina tena tamaa ya kurudi kwenye ujana, nina tu tamaa ya kukua ili nikaweze pia kujua na kusoma mambo yaliyo mbele katika rika lijalo.

Ndivyo mimi ni mtu ambaye ninapenda maua sana. Maua inanisaidia sana nikaweze kufurahia na kujiburudisha. Haswa ninapenda maua ambayo ni fresh kabisa ambayo hayajatengenezwa. Ama maua tu ambayo yamechunwa kwenye miti ya maua. Ninayapenda yakiwa fresh hivyo. Ninapenda jinsi ambavyo. Hayo maua yanaweza yakanyauka wakati wowote yakikaa sana. Hiyo inanipatia elimu ya kujifunza mambo mengi kuhusu maisha pia na ndiyo maana ninapenda maua.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa watu wengine. Jinsi ambavyo huwa napokea maoni haya kwanza. Ni kutazama kila maoni ambayo ninapewa, kisha niweze kuyakagua na kuyaangalia, kulingana na suala ambalo ninayo. Ya shida ambayo ninahitaji kupata maoni kuhusu, kisha nitachagua maoni ambayo yananifaa na mengine yote sitaweza kuyachukua. Ninachukua tu maoni ambayo yataweza kunipa usaidizi ili niweze kutatua shida ambayo ninataka kutatua.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kupiga picha, kwa maana kupiga picha inanipatia nafasi ya kupata kumbukumbu na kwa hivyo kila mara wakati ambapo ninatembea katika mazingira ya nje huwa ninapenda sana kupiga picha ili nikaweze kuwa na kumbukumbu ambayo itanisaidia kukumbuka jinsi ambavyo safari ilikuwa na pia kukumbuka watu ambao nimeweza kufanya nao mambo kadha wa kadha. Hasa wakati ambapo natembea na marafiki au familia napenda sana kupiga picha ili niweze kuwa na kumbukumbu ya safari hizo.

Sijawai kufanya yoga na pia sikependa kufanya yoga. Kwa maana nina namuna zingine ambazo. Zinanisaidia wakati ambapo nataka kuwa na wakati wa kupumzika na kufikiria. Sana sana mimi huwa ninakuwa na wakati wa meditation. Kwa hivyo hiyo inanisaidia sana. Na kwa hivyo sijawai kuwa na nafasi wa kufanya yoga na pia huwa sipendi sana kufanya yoga.

Ndiyo mimi hupenda kunyws maziwa, hupenda kunywa maziwa sana, haswa kama ni maziwa freshi au hata maziwa lala, huwa ninapenda sana kunywa maziwa ambayo, yamewekwa sukari, ama yamewekwa asali, napenda sana kuyanywa yakiwa na ugali, na pia ninaeza kunywa ikiwa haina ladha, au haina kitu kingine chakula nacho, lakini kwa kawaida mimi hupenda sana kunywa maziwa, huwa ninapenda sana kunywa maziwa ya kila aina.

Mimi hupendelea sana viatu ambavyo ni ofisho, viatu ambavyo ni vya ngozi, huwa napendelea sana hivi viatu kwa maana ninaweza nikavivaa na nguo ambayo ni kashuo, na pia ninaweza nikavivaa na nguo ambavyo ni ofisho. Viatu hivyo navipenda pia kwa maana hata wakati wa jua haviwezi kuwa na nafasi ya kunichoma. Napenda tena kuvivalia viatu hivyo viangozi hata wakati wa baridi vinaweza kunizuia na baridi. Kwa hivyo navipenda hivyo viatu vya ngozi kwa maana naweza nikavitumia kwa njia tofauti na pia na mavazi tofauti.

Ninapoanza kazi, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kuangalia malengo ambayo, ninapaswa kuyafikia wakati ambapo ninafanya kazi kwa siku, ama kwa wiki, ama kwa mwezi. Kwa hivyo kitu cha kwanza nitaangalia malengo hayo, nikaweze kuangalia shughuli ambazo nitaeza kuzifanya ili nikaweze kufikia malengo hayo. Kisha baada ya hapo nitapanga muda wangu. Nikishapanga muda wangu ndipo nitaweza sasa kuanza kazi nikiwa nimeweka mambo ambayo ni ya kimsingi kipaumbele na mambo ambayo si ya msingi ninaiweka ikiwa ya nyuma ili nikaweze kukamilisha vitu vyangu au kazi yangu kwa mpangilio ambao utanisaidia nisiharibu muda.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni nayo kwa sasa hivi ni kumbu kumbu ya mchezo. Wakati ambapo nilikuwa kwenye shule ya msingi, nilikuwa ninacheza mchezo wa migu. Na mchezo huo wa mpira, wakati mmoja tulienda kwenye mashindano. Tukiwa katika mashindano, mashindano yakawa makali sana. Lakini timu yetu ikaweza kushindana na tukaweza kushinda mchezo huo. Kulikuwa na viongozi wa kutajika kwenye mchezo huo. Wakati ambapo tulimaliza kucheza mchezo huo tulitunukiwa zawadi katha wakatha na pia tuka kuata nafasi ya kusalimia hao viongozi. Huo mchezo ndiyo kumbukumbu nzuri ambayo ni nayo kwa ya utotoni ambayo ina nisaidia kukumbuka jinsi ambayo niliweza kufikia malengo na kueza kufikia mambo ambayo yalikuwa kufraisha mno.

Rafiki yangu wa karibu sana ambaye ninampenda sana, tulikutana na yeye kazini, wakati ambapo nilikuwa ninafanya kazi ya kujitolea, ndiposa tulipokutana na yeye, tukajuana, tukapendana, yeye akatoka hiyo kazi mbele yangu, alipotoka akaenda akaanzisha biashara, baadaye mimi nilipomaliza kipindi changu cha kazi ya kujitolea nikaja, akanifunza biashara, na hadi kwa sasa tunafanya biashara kwa pamoja kwa hivyo, wakati ambapo ninamkumbuka nakumbuka safari ambayo tumetembea. Na pia mambo ambayo tumeweza kusaidiana ili tukaweza kufikia malengo yetu ya maisha.

Data yangu mimi huhifadhi kwenye simu, sanasana huwa ninahifadhi kwenye simu, au pia ninahifadhi kwenye laptop, huwa ninatengeneza, mahali ambapo nitaiweka, ili wakati ambapo ninataka kuifikia, ninaweza kuifikia wakati wowote. Kwa hivyo nikieka kwenye simu, nitaeza kuifikia wakati wowote, hata nikiwa natembea, na pia nikiweka kwenye laptop, ninaweza nikaifikia wakati wowote ambapo ninaihitaji.

Mara nyingi mimi hupenda kutembea kwa miguu, haswa kama sina haraka ya kuenda mahali ambapo ninaenda, wakati natembea kwa miguu ninaweza kufanya mazoezi ya mwili, na pia ninaweza kuangalia mazingira na kuangalia mahali tofauti tofauti ambapo ninatembea. Kwa hivyo kwa migu ili nikaweze kufanya mazoezi ya mwili. Haswa wakati ambapo ninatembea nikiwa peke angu. Wakati ambapo ninatembea nikiwa na marafiki. Kutembea kwa miguu inanisaidia sana kuweza kufanya mazoezi. Na kueza kufanya utazamaji wa anga na pia wa mazingira ninayotembea.

Mimi hupendelea kitanda kizuri, huwa sipendelei kitanda kigumu, kwa maana wakati ambapo nalalia kitanda kizuri, ninawezakulala masaa machache na niwe nimepumzika vizuri. Wakati ambapo ninalalia kitanda kigumu, nawezaamka nikiwa nimechoka, shingo, na kwa hivyo ndio maana sipendi kulalia kitanda ambacho ni kigumu, napenda kitanda kizuri ambacho kitanipatia nafasi ya kupumzika nikiwa na utulivu, ili wakati ambapo ninaamka naamka nikiwa nimetulia, nimepumzika, na ninahisi nikiwa freshi kabisa.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga katika maisha yangu ni zoea la kuomba, mimi ni mkristo ambaye ninaamini Mungu, na kwa hivyo zoea la kuomba kila siku wa asubuhi na jioni ni zoea ambalo ni nzuri kwa maana linanisaidia kukaa karibu na Mungu, linanisaidia kujenga uhusiano wangu na Mungu, linanisaidia pia kujua kanuni za Mungu na kanuni za biblia, ambazo ninapaswa kuzifuata kama mkristo, ili nikaweze kumpendeza Mungu wangu wakati ambapo ninaishi. Na wakati ambapo ninahusika na watu wengine. Hata wakati ambapo nafanya kazi. Maombi yananisaidia sana kupata nguvu kila wakati.

Huwa ninapenda sana muziki wa jadi kwa maana unanipatia kumbu kumbu za aina tofauti. Ninapo kuwa na nafasi ya kusikiliza mziki huu wa jadi, ninakuwa na nafasi ya kukumbuka na kuyafikiria mambo mengi ambayo ya nanisaidia kuelewa historia. Muziki huu pia unanisaidia kukumbuka walioimba nyimbo ambazo zina umuhimu sana katika jamii na kwa hivyo unanisaidia sana kukumbuka waimbaji wa jadi na vile ambavyo walichangia sana katika kujenga kanuni na desturi za jamii.

Wazo moja zuri ambalo ninanalo siku ya leo ni wazo kuhusu mungu, mimi kama mkristo ninahisi wakati ambapo ninafikiri na ninawaza kuhusu mungu, hilo ni wazo nzuri sana, ninawaza jinsi ambavyo mungu wamekua mwaminifu, amekuwa mwema kwangu, amenitoa umbali huu, amenifikisha umbali huu, na pia ninawaza jinsi ambavyo ana mipango mizuri kwangu, ambayo inanifanya nipate nguvu tena ya kusonga tena katika maisha na pia nguvu ya kufanya mambo mengi sana katika maisha nikiwa ninaamini ya kwamba mungu bado ananijali na mungu bado ananipenda.

Mara nyingi mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na marafiki na familia yangu. Kitu cha kwanza ambacho huwa ninafanya. Nikuwa na wakati wa kuomba na kumshukuru mungu kwa jinsi ambavyo ameniruhusu kuishi na kuzaliwa. Na kisha tunakuwa na wanafasi ya kukula pamoja na kutembea pamoja na familia pamoja na marafiki. Tunakuwa na nafasi ya kupiga picha ili tukakuwe na kumbukumbu. Na pia tutakuwa na nafasi ya kusherehekea kwa kuimba na pia kwa kukula keki pamoja hayo mambo yote huwa tunaifanya pamoja na familia na marafiki ili nikaweze kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Wakati wa mugogoro na watu kitu cha kwanza ambacho mimi ufanya ni kutulia. Ninakaa ninatulia ili nikaweze kuelewa mugogoro umeanzia wapi. Kisha nikisha tulia nitaweza kuelewa na nitaweza kuwa mtu ambaye niko na utulivu ili nikaweze kuelewa chanzo cha mugogoro. Pia ninaweza nikausisha mtu mwingine ili akaweze kunisaidia kutatua mugogoro huo. Ninaweza nikamwelezea mtu ambaye ako na uweza wa kusikiliza kila mmoja bila kulalia upande mmoja. Ndiposa tukaweze kutatua mgogoro huo bila kukosana zaidi.

Msimu wa mwaka mbao mimi huupenda zaidi ni msimu wa mwezi wa kwanza, mwanzoni mwa mwaka. Mwanzoni mwa mwaka ninaupenda sana kwa maana ni wakati ambapo kuna kuwa na utulivu sana kila mmoja anajaribu kuandaa maisha yake na kuangalia jinsi ambavyo mwaka utakua. Na kwa hivyo kwa sababu ni wakati wa kupanga jinsi ambavyo tutafikia malengo katika mwaka huo msimu ni naupenda zaidi kwa maana pia unanipatia nafasi ya kukutana na marafiki na kupanga na kujua mambo ambao tunapaswa kuyafanya kwenye msimu huo.

Ndiyo mimi upenda kusoma maoni mutandaoni, wakati ambapo nasoma maoni mutandaoni nina nafasi ya kuangalia jinsi ambavyo watu wengine wanafikiri kuhusu swala fulani, nina nafasi pia ya kuangalia jinsi ambavyo mawazo ya watu yalivyo na hiyo inanisaidia sana kufanya uwamuzi ili kuweza kuelewa ni wazo gani ambalo nitalitazama na pia kuweza kuelewa jinsi ambavyo watu wengine pia wanafikiria kuyahusu.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi lakini changamoto ambayo imekuwa inajirudia kwa muda mrefu ni changamoto ya kuleta watu pamoja ili watu wakaweze kufanya kazi kama timu. Wakati ambapo watu wanakutana wakiwa watu wa kutoka maeneo tofauti kunakuwa na ugumu sana wakuhakikisha kwamba watu wanaweza kushirikiana kufanya kazi kwa pamoja na kushikilia roho ya timu katika kila kitu ambacho wanakifanya. Na kwa hivyo changamoto hii imekua ni kizungumkuti sana ambacho kinafanya kazi haiwezi ikaendelea na hatuwezi tukafikia malengo ambayo tunapaswa kuyafikia kazini kwa sababu kila mmoja anataka kufanya kazi peke yake.

Mimi huhifadhi pesa zangu sana katika benki, nimekuwa ninahifadhi pesa kwenye benki, tangia nilipoanza kupata pesa, na kwa hivyo ninaamini ya kwamba wakati ambapo naweka pesa zangu kwenye benki, pesa zangu zimehifadhiwa vizuri. Pia mimi huhifadhi pesa kwenye bidhaa, wakati ambapo nina pesa ambazo, si taziweka kwenye benki, nitaeza kununua bidhaa, nikisha nunua hizo bidhaa, nitaziweka, nikiwa, ninajua kwamba ni pesa nimeweka, wala sio bidhaa ambazo nimeweka.

Mimi hupenda sana kusimamia. Wakati ambapo nimesimamia wala siyo kusimamiwa, ninajua kwamba ninaweza nikaweka malengo, na mimi mwenyewe nikaweza kuwa mfano wa kuyafikia hayo malengo. Ninapenda sana watu wanaposhirikiana na wanapofanya kazi kama timu, na kwa ule wakati ambapo ninasimamia, nina uweza wa kuwaleta hawa watu pamoja, wakaweza kufanya watu, wakaweze kufanya kazi kama timu, na wakaweze kufanya kazi kwa pamoja. Kibaji ambacho najua nimepatiwa ni cha uongozi na kwa hivyo kila mara ninapo ongoza najua kwamba nitakuwa na uwezo wa kuleta watu pamoja wafanye kazi kwa kushirikiana.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia ni kazi ya kufua nguo. Huwa sipendi sana kazi ya kufua nguo. Maana wakati ambapo ninafua nguo kutumia mikono, ninajikuta mikono imeumia, makucha imeumia, na kwa hivyo kazi huwa siipendi sana. Kazi nyingina ambayo siipendi ni kazi ya kuosha vyombo. Huwa sipendi sana pia kazi ya kuosha vyombo. Kwa maana wakati ambapo vyombo ni vingi ambavyo vinapaswa kuoshwa. Ninahisi ni kazi ambayo inanichosha sana na inataka umakinifu sana.

Mimi hupenda wanyama wa msituni, huwa ninapenda wanyama wa msituni kama simba, kama kifaru, wanyama hao ninawapenda jinsi ambavyo hawana uoga, ninapenda jinsi ambavyo wanaweza wakakimbizana na kutafuta chakula bila kuogopa, ninapenda jinsi ambavyo wanaujasiri sana. Wanyama hao ninawapenda sana pia kwa sababu wanaonyesha jinsi ambavyo tunapaswa kuwa na ujasiri wakati ambapo tunahitaji kitu bila kuogopa.

Chakula ambacho mimi hula mara nyingi mchana ni mchele, huwa ninakula sana wali, mchana kwa maana wakati ambapo nakula wali ninaweza nikakula na vitoweo vya aina tofauti, inanipatia nafasi ya kula na vitoweo tofauti na kwa hivyo napenda sana kula wali. Wakati mwingine pia ninakula ugali, lakini wakati mwingi sana huwa ninakula wali, pamoja na vitoweo vya aina tofauti.

Sana sana mimi upata habari mtandaoni, ninapenda sana kupata habari mtandaoni kwa maana ni rahisi, ni kwa wepesi, nikitumia simu yangu tu, nikitumia programu kama Facebook, ama Instagram, ama TikTok, ninaweza pata habari kwa haraka na kwa wepesi. Sipendi sana kupata habari kwenye magazeti au radio au televisheni huwa napenda sana nikipata mtandaoni kwa maana nitapata haraka. Na pia nitakuwa na uwezo wa kuangalia maoni ya wengine kuhusu habari hizo.

Mimi ni mtu ambaye napenda mahali pa kimya, si mahali pa kelele. Huwa ninapenda mahali ambapo pana kimya ili nikaweze kuwa na nafasi ya kutafakari, nafasi ya kufikiria, nafasi ya kupumzika, na pia hata nafasi ya kufanya kazi nikiwa nimetulia. Wakati ambapo niko ninapumzika huwa ninapenda kuweka muziki ambao umetulia kabisa usiwe ni muziki ambao utaleta makelele na hata wakati ambapo ninaingia kwenye nyumba nikitoka kazini pia ninapenda tu nyumba ikiwa iko na utulivu ikiwa na kimya siyo kelele.

Mwalimu ambaye ni na mkumbuka kutoka shule ni mwalimu aliyenifundisha chemistry na biology na mkumbuka mwalimu huyu kwa mana alikuwa na roho ya utu, alikuwa na nafasi ya kunisaidia na angeweza kunisaidia sana ata wakati ambapo tulimaliza shule, bado alizidi kunisaidia, akanisaidia kuingia kwenye chuo kikuu, akanisaidia tena baada ya chuo kikuu, kutafuta kazi. Kwa hivyo na mkumbuka sana mwalimu huyu kwa maana alikuwa msaada kwangu sana si kwa masomo tu, bali ata kwa hali ya maisha.

Tunda langu la kupendeza sana ni avocado, ninapenda sana avocado kwa maana ninaweza ni kaila na chakula kingine, ninapenda sana vile ambavyo ina latha na pia ina mafuta mengi, ninapenda sana pia vile ambavyo tunda hilo lina aina tofauti. Kwa hivyo tunda na avocado ninalipenda sana na wakati ambapo nilikuwa mukulima nilikua ninapenda sana kulipanda na pia ninapenda jinsi ambavyo muti wake unaweza ukazama zao mengi.

Ili kulinda mazingira, mimi huwa ninahakikisha kwamba situpi takataka kila mahali, ninahakisha kwamba takataka zangu ambazo ninazitumia, ninazihifadhi mahali pamoja, ili wakati ambapo nitazipeleka mahali pamoja zikaweze kubebwa na kupelekwa mahali ambapo zinastahili. Pia huwa ninahakikisha kwamba vifaa vya plastiki ambavyo ninavitumia, ninaweza kuvihifadhi vizuri na pia ninavitumia tena na tena ili nisije nikavitupa kwenye mazingira na kuyaharibu.

Mahali ambapo ninaishi ni mahali ambapo pametulia, mazingira yake ni mazingira ambayo yametulia, hayana kelele nyingi, watu ambao tunakaa nawao kama majirani ni watu wa familia, na kwa hivyo hakuna watu ambao ni wankufanya makelele kila wakati, ni mazingira ambayo watu wanaipenda na pia mimi nayapenda. Nyumba ambayo ninaishi ni nyumba yenye vyumba vya kulala viwili. Chumba changu kimoja na cha watoto. Na pia kuna mahali ambapo ninaweka, ninaketi nikitazama televisheni. Kuna mahali pa kukula na pia kuna jikoni. Mahali hapapo pana usalama sana. Na kuna raha sana mahali ambapo naishi.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha kwa sasa hivi ni ujuzi wa kuuza bidhaa zangu kutumia digitali au kutumia teknolojia. Ninajua kwamba mahali ambapo tunaelekea teknolojia itakuwa kipaumbele sana katika biashara. Na kwa hivyo nikipenda sana kuimarisha ujuzi wangu katika kutumia teknolojia kuuza bidhaa zangu kwenye mitandao ili nikaweze kuwa sehemu ya wale ambao wanatengeneza faida kubwa katika msimu wa teknolojia.

Njia ambayo mimi huitumia sana ya usafiri kila siku ni pikipiki, huwa ninatumia pikipiki kwa maana inanisaidia wakati ambapo kuna traffic jam, siwezi nikashikwa sana kwa barabara, ninaweza nikapita kila mahali na pia ninaweza nikafika mahali ambapo nataka kwenda kwa wepesi na kwa haraka. Natumia pikipiki sana wakati naenda kazini na hata wakati ambapo ninatembea hapa na pale ili nikaweze kupenya na nikaweze kufikia maeneo ambayo siwezi nikafika kwa urahisi nikiwa na gari.

Mimi hupenda sana kulala mapema, si kuamuka najua. Huwa ninapenda sana kulala mapema kwa mana wakati ambapo nalala mapema. Nitakuwa na nafasi ya kupumzika. Nakisha niyamuke mapema. Ndiposa nikaweze kupanga kazi zangu za mchana. Nikaweze kufanya kazi nikiwa nikona utulivu na nikona nguvu. Kwa hivo wakati nalala mapema nitapumzika. Na nitakuwa na nafasi ya kufikiria pia na kupanga jinsi ambavyo siku yangu itakuwa. Na kazi zangu jinsi ambayo zitakuwa. Hili nisije nikapoteza muda siku inayofuhata.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya uongozi. Mimi naamini ya kwamba viongozi waliumbwa na mungu na uongozi unatoka kwa mungu. Na kwa hivyo, kila mahali ambapo nitapatiwa kazi ya uongozi, mimi huwa ninaithamini sana hii kazi kwa maana najua kwamba ninapoongoza watu, niko na uwezo wa kuwaelekeza na niko na uwezo wa kuwapeleka mahali ambapo wataweza kufikia malengo yao. Na pia ninajua kwamba ninapopewa nafasi ya kuongoza watu nina hesabu ambayo ninapaswa kutoa kwa mungu kwa hivyo ninaithamini sana hii kazi na ninaifanya nikiwa nimeiheshimu sana kwa sababu ya hofu ya mungu.

Aina ya mkate ambayo naupenda ni mkate unaotengenezwa kwa maduka makubwa. Maduka makubwa yana uwezo wa kutengeneza mkate wenye una uzito fulani na pia una ladha fulani. Napenda sana huo mkate kwa maana ninapoukula huo mkate. Unanisaidia sana ninaweza nikaukula asubuhi na nikae nikiwa nimeshiba hadi jioni. Napenda sana huo mkate pia hata kuukula jioni baada ya kazi kwa maana ninaweza nikaukula na nikae nikiwa nimeshiba.

Sanaa ambayo mimi huipenda sana ni sanaa ya kuchora, huwa nina penda sana sanaa ya kuchora na kupaka rangi, kwa maana inanisaidia sana wakati ambapo ninataka kuwa na kumbukumbu ya utotoni, nilipo kua mtoto nilikuwa ninapenda sana hii sanaa, na kwa hivyo hata wakati wa sasa ninapoifanya inanipatia kumbukumbu ambayo inanisaidia kuelewa ni wapi ambapo nimetoka na kuelewa pia nguvu nilizo nazo na ujuzi nilio nao.

Manthari mazuri ambayo nimewai kuwana ni manthari ya arusi. Wakati moja nilikuwa nimehudhuri ya arusi ya rafiki yangu na wakati ambapo nilifika nilipata manthari yakiwa yameandaliwa vizuri sana ambayo yalikuwa ya kuvutia. Arusi ilikuwa imewekwa manukato, imewekwa maua, imewekwa vitu ambavyo ni vya kupendeza. Na kwa hivyo manthari haya mimi niliyaona yakiwa ni mazuri sana ya kuvutia ambao pia yanafanya mtu ahisi akiwa amepumzika na amebrudika.

Mnyama wangu wa kufugwa ama ambaye ningempenda kumfuga ni farasi. Ningependa sana kumfuga farasi kwa maana napenda tabia zake, napenda ujasiri wake, napenda jinsi anavyoweza kukimbia kwa mwendo wa kasi sana, nampenda sana mnyama huyu pia kwa sababu ya urembo wake, na pia ninampenda mnyama huyu kwa maana anaweza kajenga urafiki na mwanadamu kwa uraisi, napenda mnyama huyu kwa maana pia snaweza akafuata maagizo kwa uraisi farasi. Ni mnyama ambaye ningependa sana kumfuga na ni mnyama ambaye ningependa sana kuhishi na yeye katika maisha yangu ya badae.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi ambao niliai kuona ni wakati wa mwaka miamoja themanini na nne. Wakati wa mpira huo kulikuwa na mashindano magumu sana. Timu zote zilikuwa na uzito na zilikuwa na uweza wa kushinda. Na wakati huo pia kulikuwa na kampeni za uchaguzi wa merikani. Kwahivyo kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yameshikana mengi. Na huo mchezo wa baseballi ulikuwa na mambo magumu sana. Lakini ukakuwa ni mchezo mzuri sana.

Stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na wenzangu kwa kushirikiana. Wakati ambapo tunaweza kufanya kazi pamoja kama timu, wakati ambapo kila mmoja anaweza akamsikiliza mwingine na kila moja anaweza akasoma kutokana na mwingine. Hiyo ninaiona ikiwa ni muhimu sana na study hii inafanya kazi iweze kufanyika kwa wepesi, watu waweze kufanya kazi kwa kuelewana na malengo ya kaweze kufikiwa kwa urahisi.

Mimi hutumia zana tofauti tofauti za dijiti kila siku. Zana moja ambao mimi huitumia sana ni ya mawasiliano. Zana ya mawasiliano huwa ninaitumia sana kwa mana mimi kama mfanyibiashara. Ninakikisha kwamba nimewasiliana na watu kupitia zana kama Zoom, kama Google Meet na pia ata WhatsApp. Ninatumia sana zana hisi ili kuweza kuwasiliana na wafanyikazi na pia kuweza kuwasiliana na watu ambao ninafanya kazi pamoja nao marafiki na pamoja na familia pia.

Mimi sijakuwa mfuasi sana wa mpira wa kragbi wa kimarekani. Na kwa hivyo kwa sasa hakuna timu yeyote ambayo ninaielewa na ninaijua ya mpira wa kiragbi wa kimarekani. Nimekua tu mfuasi wa ragbi ya kenya. Na ninapenda tu kuhusu timu ya kenya jinsi ambayo imekua na uweza wakushinda mashindano katika kombe la dunia ya kiragbi. Kwa hivyo sina uweza wakujua timu za amerekani kwa hivyo sija kuwa nazifuata.

Shangazi ni dada wa kike wa baba yangu. Kulingana na mahali ambapo nimezaliwa yule dada ambaye amezaliwa na baba yangu tunamuona akiwa shangazi dada wa kike. Yule ambaye amezaliwa na mama yangu pia tunaweza tukamuona kama shangazi lakini sisi huwa tunamuita mama lakini yule ambaye amezaliwa na baba ndiye huwa tunamuita shangazi.

Nane ni neno ambalo linakuja kabla ya saba na baada ya tisa. Neno ambalo linaweza likatengeneza sentensi kama nipe mayai manane. Iyo ni kumaanisha kwamba ninapatiwa mayai yakiwa yamehesabiwa yakiwa manane na nane.

Mume ni neno ambalo linatumika kuzungumzia mtu aliyeoa msichana kwa hivyo huyo msichana aliyeoleka atamuita mume.

Mkono ni sehemu ya mwili ambayo inatumika kuonyesha, sehemu ambayo huwa inatumika kufanya kazi sana.

Sita.